Kila siku mimi nayatumia phone na laptop. Pia niko kwa WhatsApp na TikTok everyday. Pia kwa emails. Pia nafanya research sana na Google na Safari. Kwangu hizi vitu ni lifesaver kwa sababu zinanituma nikae up to date with what's going on in the world. Pia zinanisaidia kusave time na kukeep everything organized.

Unapendelea mwanga wa kati kuliko mkali. Ni poa zaidi kwa macho yangu na husaidia niko comfortable. Mwanga mkali unaeza kuzitikisha au kuchosha at times. Lakini mwanga wa kati uko chill na unafanya environment ikuwe relaxed kitu kama hiyo.

Nilipenda sana kuangea somo la English shuleni ilikuwa easy kuelewa na interesting ilinisaidia kuongea na kujiexpress vizuri masomo pia ilikuwa straightforward hadi leo bado naenjoy kutumia lugha ya kizungu.

Ndio, na hifadhi vitu ama kitu cha thamani, kama simu yangu ni ya thamani sana, pia fedha kidogo na 'documents' zile muhimu. Zo hunifanya nikae nikiwa 'peace of mind' na najua havitaharibiwa na 'anything'.

Mi, my favorite fruit ni avocado. Naipenda juu ni creamy, naiko tasty, pia iko top kwa healthy benefits, na uneza kumunch au kumix na breakfast, kumix na mkate, na pia unaeza kuikula peke yake, ikiwa peke yake ama uweke kwa salad. So, kila time, napenda avocado.

Ninapenda kuvaa nguo comfort na casual kazini au wakati nikienda kufanya kazi kama t-shirts, polo shirts, tracks, suits, au jeans. Depending na type kazi ama na siku. Napenda style rahisi lakini fresh. Inanifanya nijiskie nikiwa confident na ready kufanya tasks zangu za siku. Rangi zile zinaezo nifuraisha pia inadepend na siku na mood.

Ningependa kujifunza kiJapani kwa sababu culture yao ni interesting sana na napenda animes na teknolojia zao. Kujua lugha hio, inaweza nisaidia kucommunicate na watu wa Japan, pia kunisaidia kusomo manga au kuoana movies bila subtitles. Napenda pia challenges ya kujifunza lugha mpya, fresh brain na kunisaidia kujua maneno mapya.

Ninapenda kununua zaidi mavazi na viatu kwa sababu napenda ku-update staili yangu ya kila siku na kujisikia kuwa fresh na kuwa confident. Napenda kwa sababu ya kalezi na design tofauti zinazokuwa poa. Na kila siku ninachonunua, confidence yangu ina-rise up a little bit more. Pia, mara nyingi nanunua small gadgets ama accessories. Zinatuma maisha angu kwa easy na kubring convenience kwa maisha.

Ndio, nimewahi kufanya yoga mara kadha, 'especially' pale napenda kupumzika, 'kufresh my mind, especially' baada ya 'busy day'. Yoga huni 'bring calm na relaxed vibes'. Inanisaidia 'kudistress', inanisaidia 'kufocus', inanisaidia inanisaidia kwa 'breathing, kubalance my nervous system'. Na 'sometimes' napiga 'short guided sessions' kwa YouTube. Yoga ni poa kwa 'mental health'. Inafanya nijisiki 'always' nikiwa 'balanced', 'energized' na nikiwa na 'very positive vibes'.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao kwa sababu ni fan yangu na huleta watu pamoja. Michezo kama chess, Ludo au Scrabble. Hunifanya nifikirie zaidi na kuboresha strategy yangu. Napenda kucheza na marafiki au familia wakati wa wikendi au jioni.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusikiliza music na kuangalia film. Hii, hunisaidia kupumzika na kusahau stress za kila siku. Napenda kusikiliza aina tofauti ya music kulingana na mood yangu na wakati wa film napata entertainment na inspirations. Hobby ni hii, nifanyia, nisikia, nikiwa happy, relax na huongeza creativity yangu.

Ninajisikia kuwa na furaha sana pale ninaeza kuwa na muda wa familia na marafiki, napenda pia pale ninapofanya vitu vinavyonipendeza kama kusikiliza muziki, kuangalia filamu, kujipatia self-care ama kwenda kwenye picnic au walk in the nature. Vitu vidogo kama kupika chakula nikiwa na familia au kucheka na marafiki huniletea furaha kubwa pia, na furaha hiyo hunifanya nijisikie nikiwa very positive.

Ndio, napenda kugawanya taka zangu, napiga taka ambazo zinaeza kuseparetiwa kama 'plastik', makaratasi, machupa, kando na kando. Na pia zile 'organics' kama 'food' na nini, hizo zote zinaenda kando. Hii inasaidianga kulinda mazingira, pia na kufanya nyumba ikuwa safi, na pia ina 'make it easier' kwa wale watu wanakujia matakataka, 'job' yao inakua 'easier'. Pia mimi napenda kufundisha familia yangu, na marafiki zangu, kugawanya matakataka zao.

Nimewahi kusafiri kwa ndege mara kadhaa. Napenda kusafiri kwa ndege kwa sababu ni haraka na rahisi na convenient. Pia husababisha safari kwa fupi kuliko kutumia gari au kwa basi. Kila time ninapopanda ndege napenda kuangalia mawingu na landscape kutoka kwa dirisha. Inaletanga kwangu another feelings of relaxation and a good time So, napenda jinsi huduma ya ndege pia inavyorahisisha maisha, kama chakula kidogo, kinywaji na comfort. Wakati wa safari.